Ndio. Nimewahi kuona bahari mara kadha. Hasa wakati wa likizo na safari za familia. Napenda kuona mawimbi ya nayo piga pwani. Kuskia sauti ya maji yanayo tiririka. Na kupulizwa na upepo wa baharini. Kuwa karibu na bahari, kuna nifanya nijisikie utulivu, furaha, na mshangao wa asili unaonipa amani ya kipekee.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kuelewa tatizo mwenyewe ili nijue sehemu yenye changamoto. Kisha, siogopi kuuliza mwalimu. Meneja au mfanyakazi mwenzangu anayeweza kusaidia. Napenda pia kutumia rasilimali kama mwongozo au mtandao. Inanisaidia kutatua tatizo haraka na kujifunza kwa wakati mmoja.

Napenda kwenda madukani hasa asubui au mapema mchana. Wakati maduka haya jaza watu na hali nitulivu. Hii inanifanya nione bidha vizuri, kulinganisha bei na kununua kwa utulivu bila msongamano. Kwenda madukani kwa wakati huu, kuna nifanya nijisikie raha, utulivu na uthibiti wa ununuzi wangu.

Nina kipawa cha kuchora na ubunifu wa sanaa. Napenda kuonyesha hisia na mawazo yangu kupitia michoro, rangi na muundo. Kipawa hiki kinanisaidia kuzingatia undani, kuboresha fikiria zangu, na kushiriki hadithi au hisia zangu na wengine. Kwa njia ya kipekee na yenye kuvutia.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kila siku. Napenda kutumia vifaa kama speaker, mikrofoni, na programu za kurekodi au kusikiliza mziki na podcast. Teknolojia hii inaraisisha mawasiliano, kunipa burudani, na kunasaidia kujifunza mambo mapya kwa sauti. Pia, kufanya kazi yangu kuwa raisi na za kufuraisha zaidi.

Ndiyo, napenda kula popcorn sana, hasa wakati wakutazama filamu au filamu fupi. Latha yake ya chumvi kidogo au kitamu kidogo, unifanya nijisikie furaha na kuridhika. Popcorn ni barudani rahisi, inaburudisha hakili na kutia moyo wakati wastare. Na marafiki au familia, na mara nyingi huibuwa kumbu kumbu nzuri na za furaha.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki mtulivu au kuangalia filamu nzuri. Pia, hupumzika nikilala kidogo au nikifanya mazoezi madogo ya kupumzika. Njia hii, hunisaidia kuondoa uchovu, kutuliza akili na kunifanya nijisikie furaha na utulivu mwilini na kichwani baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Kwa kawaida, huwangalia barua pepe mara katha kwa siku. Asa subuhi, mchana na jioni. Hiyo unisaidia kubaki na tarifa muimu. Za kazi, hau mawasiliano binafsi, bila kufuruga ratiba yangu. Siangalii kila dakika. Bali, huweka muda malumu hili kuthibiti muda wangu vizuri na kuepuka msongo wa mawazo.

Napenda kuadhimisha mwaka mpya kwa kuerehekea na familia na marafiki. Tunakula chakula kizuri, kucheka, na kuzungumza kuhusu mafanikio ya mwaka uliopita na malengo ya mwaka mpya. Mara nyingine, hutuangalia pazia la maua ya rangi au mapambo ya sherehe. Sherehe hizi hunifanya nijisikia furaha, mshikamano na matumaini kwa mwaka unaokuja.

Timu yangu ya mpira ninayoipenda zaidi ni FC Barcelona. Nimeanza kuipenda tangu utotoni kwa sababu ya uchezaji wa wa kuvutia na mbinu za kipekee. Mchezo wa kushangaza ulikuwa pale walipo shinda kwa mabao ya mwisho ya kuvutia na mpenda mchezaji la Lionel Messi kwa ustadi na nidhamu yake. Ninapo shinda timu yangu, ninajisikia furaha, mshangao, na mshikamano wakweli na wapenzi wenzangu wa timu.